Mchezo ambao ningependa kuujaribu ni mchezo wa Ludo. Kuna mchezo unaoitwa Ludo ambao unaezacheza na mwenzako au mnaezacheza hata watu wanne, watu wawili ama watu watatu huu mchezo huwa naucheza kwa simu na nimecheza sana hadi nimeuzoea. So ningependa kuicheza katika real world niuone ulivyo.

Mimi wikendi napenda kutazama mchezo wa kandanda kama timu ya Chelsea iki cheza na timu ya Manchester. Na kama haupo, mi hupendelea kukaa chini na kutuliza akili na kufikiria mambo ya dunia tu.